Nilizaliwa Kenya, sehemu tongoji ambayo inaitwa kisii. Vitu ambazo zinavutia pale ni mimea na kuwa na mashamba ambayo yana mimea mingi. Mambo ambayo nayakumbuka mazuri ya utotoni ni wakati ambapo tulikuwa tukicheza michezo ya pamoja. Na ambacho kinachofanya mji wangu kuwa maalumu ni mmea mmoja unaoitwa ndizi. Unajulikana sana katika mji huo, wakati wakati ambapo ningependa kurudi pale ni wakati kusherekea krismasi na kuungana na marafiki wenzangu.

Michezo ningependa kujaribu ni kuogelea, kwa sababu ni mzuri kwa afya ya mwili mzima na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ningependa kujifunza kwa taratibu, ili kujiimarisha na kujiamini zaidi. Pia ningependa kushiriki kwa vile inasaidia kwa misuli ya mwili kuweza kukua laini.

Ninatumia mara nyingi programu za mawasiliano kama Whatsapp na barua pepe kuwasiliana na wengine. Kwa kazi na masomo, huwa natumia Microsoft Word na Excel kuandika na kuchambua taarifa. Pia natumia Google Chrome kutafuta taarifa mtandaoni na kujifunza mambo mapya kila siku.

Napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa, inafaa kwa shughuli mbali mbali na huniwezesha kutembea au kufanya kazi kwa urahisi. Pia ni stadi kwa hali mbali mbali za hewa na inanipa uhuru zaidi wa mwendo. Na pia inakuwa rahisi wakati ambapo ni wakufuliwa kwa vile haipati vumbi na kuchafuka kwa haraka.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakileta tofauti, kama kufanikisha mradi au kusaidia wateja kupata suluhisho. Pia napata hamasa kutoka kwa pongezi za wenzangu na mafanikio ya pamoja ya timu. Hii inanifanya nifanye kazi kwa bidii na kwa furaha mno.

Ninapenda sana chakula cha jadi, cha kiafrika, hasa ugali na mboga. Ugali na sukuma wiki na nyama ya kuchemsha ni moja wapo ya vyakula vyangu, ninavyovipenda sana. Pia ninapenda pilau na biryani ambao huwa na ladha nzuri ya viungo. Wakati wa sherehe, napenda kula chakula hiki kwa mchuzi na pia kwa kukula na kinywaji.